Ninapendelea sana kuvaa viatu vya michezo kwa sababu ni vizuri na vina nipa uhuru wa kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka. Viatu hivi hunifanya nijisikie mwepesi na tayari kwa shughuli mbalimbali za kila siku. Pia hupendeza kuvaa na mavazi mengi tofauti iwe ni suruwali au nguo za kawaida. Hata hivyo kwa matukio maalum au ya kikazi napendelea viatu vya ngozi kwa kuwa vinaoneka nadhifu na vya heshima. Kwa ujumla ninachagua viatu vinavyonipa faraja, uimara na muonekano mzuri kwa wakati moja.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa akili. Kupiga chombo hunisaidia kujieleza na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Napendelea vyombo kama gitaa kwa sababu sauti yake ni laini na inaruhusu ubunifu mkubwa. Pia huongeza nidhamu na uvumilivu kwani kujifunza ala kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Kupitia muziki, ninaweza kuungana na watu wengine, kushiriki hisia na kuimarisha vipaji. Kwa ujumla kupiga chombo cha muziki, ni njia nzuri ya kuburudika na kukuza kipaji.

Kwa kawaida, nafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Mimi huchagua mazoezi rahisi kama kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo, au mazoezi ya kunyoosha mwili ili kubaki mwenye afya. Mazoezi unisaidia kuongeza nguvu, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye umakini zaidi katika shuguli za kila siku. Nina jitaidi kuwa na ratiba ya kudumu hata kama ni kwa mda mfupi kwa sababu ninaamini kuwa kufanya mazoezi mara kwa mara ni muhimu kwa afya ya mwili na akili kwa ujumla.

Ndio, napenda kuvaa vipuli kwa sababu inaongeza uzuri na kuleta miguso ya mtindo kwenye mavazi yangu. Vipuli hunisadia kujieleza na kuonyesha latha yangu ya mtindo bila kuzungumza. Napendelea vipuli vidogo na rahisi kwa matumizi ya kila siku kwa kuwa ni vyepesi na havisumbui. Kwa matukio maalum mimi huchagua vipuli vikubwa au vya kipeke vinavyo vutia macho. Pia huchanganya vipuli na mavazi ili kuleta mwonekano unaolingana. Kwa ujumla kuvaa vipulu hunifanya nijisikie nadhifu, mwenye kujiamini na mwenye mtindo wangu binafsi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko wa kukesha usiku. Kuamka asubuhi hunipa muda wa kupanga siku yangu vizuri nikiwa na akili tulivu. Asubuhi huwa na utulivu na hewa safi jambo linalonisaidia kuzingatia kazi au masomo bila usumbufu mwingi. Pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye nidhamu. Hata hivyo, kuna nyakati chache ambapo nalazimika kukesha usiku nikikamilisha majukumu muhimu. Kwa ujumla kuamka mapema hunifanya niwe na tija zaidi na kunisaidia kudumisha mpangilio mzuri wa maisha ya kila siku.

Majira ninayo yapenda zaidi ni masika kwa sababu hali ya hewa huwa ya wastani na ya kupendeza. Wakati wa masika, napenda kutembea nje, kutembelea maeneo ya asili na kufurahia manthari ya kijani kibichi inayochipuka. Mvua hunyesha kwa upole na kuleta hewa safi inayonifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Hali ya hewa si ya joto kali wala baridi sana. Jambo linalofanya shughuli za kila siku kuwa rahisi na za kufurahisha. Kwa ujumla masika hunipa nguvu mpya matumaini na hamasa ya kuendelea na majukumu yangu kwa moyo mweupe.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa njia ya mpangilio na uwazi. Kwanza, hukusanya taarifa zote muhimu na kuhakikisha ni sahihi na kamili. Kisha, huanza na utangulizi mfupi unaoeleza lengo la ripoti. Baadaye, ninaweka sehemu kuu za ripoti kwa mpangilio wa mantiki, nikiweka data, uchambuzi na matokeo kwa uwazi. Mwisho, hutoa hitimizo na mapendekezo ikiwa yanahitajika. Pia nahakikisha mtindo wa lugha ni rahisi kueleweka. Hakuna makosa ya kisarufi na ripoti inaonekana ya kitaalamu. Hatimaye, hupitia ripoti mara moja kabla ya kuwasilisha ili kuhakikisha inakidhi viwango vya kazi.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni seemu ya maendelezo wa siku yangu. Asubui, napendelea kunywa kikombecha chai au kahawa ili kunipanguvu na kuamka vizuri. Maranyingi, huandaa chai au kahawa kwa ustadi ni kiwana sukari kidogo au mazi wa kadhaa kulingana na ladha yangu. Baada ya hapo, napendelea kukaa kidogo ni kifurahia kinywa ji changu huko ni kipanga shuguli za siku. Wakati wa mapumziko kazini pia napenda kunywa kikombe kidogo chachai au kahawa ili kurahisisha mawazo na kuzingatia kazi vizuri.

Kazi ya ushirikiano na wengine hufanywa kwa kushirikiana kwa uwazi na kuheshimiana. Kwanza, kusikiliza maoni ya wenzangu ili kuelewa mitazamo tofauti. Kisha, kuchangia mawazo yangu kwa uwazi na kwa njia yenye heshima kuhakikisha kila mmoja anahusishwa. Pia hufuata majukumu yangu kwa wakati na kusaidia wenzangu pale inapohitajika.